Kiongozi mzuri anafaa kuwa na sifa nyingi muhimu ambazo zitasaidia kuongoza kwa kwake kuwe na ufanisi. Kwanza, lazima awe mwaminifu na wazi ili watu wamuamini na kumtiku hakika. Pili, kiongozi mzuri apaswa kuwa kielelezo chanya, akionyesha tabia ya bora ambazo wengine wanaweza kuiga. Ni muhimu pia we na ujasiri wa kufanya maamuzi hata pale hali inaponeka na ngumu na kusikiliza wa fwasi wake ili kuelewa mahitaji na matitizo ya hafa.

Mchezaji bora wa kikapu ni Lebron James kwa sababu ni mchezaji ambaye anapiga pointi nyingi sana kila anapokuwa kicheza. Yeye hushika mpira vizuri na pia husaidia wenzake kucheza wapasavyo. Anajitihada kubwa mazoezini, haogopi changamoto na anajua kucheza kama timu moja. Pia anaweza kuhamasisha wachezaji wengine na kufanya timu yake ionekane bora. Hivyo basi, uwezo wake nidhamu na jinsi anavyo shirikiana na wenzake ndiyo yanayomfanya kuwa mchezaji bora wa kikapu kwa maoni yangu.

Jambo la muhimu sana la dini kulingana na maoni yangu ni kuishi kwa maadili mema. Dini inanisaidia kujua tofauti ya mema na mabaya, kunifunza kuwa mtu mwema, kusaidia wengine na kuwa na heshima kwa familia na jamii yangu. Pia inanifunza kuwa na subira, shukrani na kuomba wakati napokabiliwa na changamoto. Kwa kifupi, dini kwangu si tu ibada. Bali ni mwongozo wa jinsi ya kuishi maisha mazuri na yenye heshima. Zaidi ya hayo, dini inanisaidia kutoa nguvu, ya ndani na amani. Wakati maisha yanakuwa magumu au ninapokutana na changamoto, kufuata mafundisho ya dini kunanifanya nisikie utulivu na kunipa matumaini. Pia inanisaidia kuunda mahusiano mazuri na wengine kwa sababu inanikumbusha kuwa na huruma, msamaha na mshikamano na wenzangu.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa, lakini siwezi kusema napenda upande mmoja pekee. Siasa na amini kuwa ni muhimu kwa sababu inahusu maisha yetu kila siku. Vile serekali na vitengeneza sheria, huduma za afya, elemu na hata usalama ni mambo ya muhimu sana. Kuzungumza kuhusu siasa kuna nisaidia kuelewa ni jinsi gani maamuzi ya viongozi ya na viotugutusa sisi wanainchi. Zaidi ya hayo, kuzungumza kuhusu siasa kuna nifanya nijue haki zangu na wajibu wangu kama reya. Pia nifurusa kujadili mawazo tofauti na wenzangu, kujifunza kutoka kwa wengine, na kupata mtazamo mpana kabla ya kuchagua kiongozi au kupendekeza suluhisho kwa changamato zinazokumba jami.

Ndio, napenda hesabu, lakini sipendi hesabu ambayo ni ile ya darasani tu. Napenda hesabu ambayo inanisaidia kila siku kwa maisha. Kwa mfano, nikitoka nyumbani na pesa kidogo mfukoni, na hesabu fea, chakula, na kama nitabaki na pesa kidogo, ikifika jioni. Hata nikienda sokoni, nikiona bei vitu imepanda, hesabu hunisaidia kujua kama nauziwa na bei inayostahili, ama kama nikuibiwa naibiwa. Hapa ndipo ambapo hesabu inamaana, si kwenye vitabu pekee Pia napenda hesabu kwa sababu inanifanya nifikirie haraka Nikikosa kuwa na simu au kalkileta, bado naweza kujisaidia.

Wakati ni na kazi ya dharura, mimi kitu cha kwanza hufanya ni kupanga kitu muhimu ambacho kina hitaji kufanywa kuharaka. Sio kila kitu kinaweza kutatuliwa mara moja, hivyo napanga vipaumbele. Kwanza, nifanya kitu kina choweza kuzuia hasara kubwa, kisha nifanye kazi hizo zingine zinazofuata. Pia napenda kushirikisha wengine kama kuna mtu manaweza kusaidia ili kazi ifanyike haraka na kwa usahihi. Saidia hayo, napenda kubaki mtulivu hata kama kazi ni haraka sana. Kuzunguka na kuhofu au kujaribu kuwarakisha kwa sababu ya uoga hufanya ma ma mambo yangu yaende mrama Nikibaki mtulivu na shugulikia kila kitu hatua kwa hatua na kuhakikisha hakuna kazi ilioyoachwa nyuma.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Ngoma mimi huasichezi kwa ajili ya kujiburudisha tu. Mimi pia huicheza kama ya njia ya kuachilia stress na kupomzisha akili. Wakati najichanganya na muziki mzuri na kucheza kidogo, mimi hujisikia mwenye furaha na akili na pumzika. Hina nisaidia kusahu mambo babaya ya siku na kushirikiana na wenzangu kwa burudani. Pia napenda ngoma kwa sababu inafanya nijisikie, niko hapo sasa na kunganishwa na watu wengine ni lio nao. Hata kama sijui kucheza vizuri sana, furaha ni kuona watu wa kimba na kucheka pamoja. Ngoma kwangu si tu burudani, bali ninjia kuonyesha hisia, kujieleza na kuwa sehemu ya jamii kwa wakati mmoja.

Mimi napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga ambao ni mkali sana. Mwanga mkali unachosha na kuchoma macho yangu haraka. Na pia unafanya, iwe vigumu kwangu kuzingatia mambo kwa muda mrefu. Mwanga wa kati unanifanya nijisikie vizuri, si kuumiza macho na bado unaweka mazingira yangu ya kuzingatia au kuwa mazuri ya kufanya kazi. Zaidi ya hayo, mwanga wa kati unanifanya nijisikie mwenye raha na utulivu, nikiwa nimetulia pale chumbani. Si mwanga wagiza kabisa, lakini pia si mkali sana, unaweza kunichosha au kuniharibu macho. Nikikaa chini ya mwanga wa kati, inaweza kufanya kazi, kusoma au hata kupumzika bila kutozwa na mwanga wa juu.

Ndiyo, nina ndege wakufuga humu nyumbani. Ndege huyu ni kuku. Nampenda kwa sababu ni rahisi sana kumlisha na pia anatoa mayai kila siku ambayo yanasaidia familia yangu kupata lisho linalostahili. Pia, mimi hufurahia kuona kuku wakiwa, wakicheza na kuguswa na wazo lakua na kitu changu kilichonilea. Zaidi ya hayo, kuku pia hunifundisha uvumilivu na majukumu. Lazima niangalie chakula cha kuku wangu, maji na usafi kila siku Hii inanifundisha kuwa na nidhamu na kufanya mambo yangu kwa wakati ambao unastahili Pia ni furaha wakati tunapopika mayai au kuku na kupea familia yangu ili ifurahie.

Kazi yangu ni kazi ya wandishi kazi hii ni sehemu ya maisha yangu amboyo na nisaidia kupata pesa na kujitegemea Napenda kazi yangu kwa sababu inafanya nijisikia kuwa wa manufaa siku ajili ya pesa tu, bali pia kwa sababu ninafanya kitu kinachosaidia wengine au jamii kwa namna fulani Kila siku napata changa motondogondogo ambazo zina nifundisha mambo mapya na kunifanya nionekane bora kwa kile nachofanya kazi yangu inanisaidia pia kujenga nidha amu na mpangili ya maishani Lazima nipange muda wangu vizuri, nikamilisha majukumu kwa wakati na kushugulikia matatizo yanapo jitokeza. Hina nifundisha kuwa mbunifu, kwenye subira na kuamini uwezo wangu.

Somo la sayansi ambalo nalipenda zaidi ni sayansi ya kompyuta. Silipendi tu kwa sababu lina mvuto kwa wakati huu. Bali kwa sababu linanifundisha jinsi ya kutumia teknolojia kutatua matatizo ya kila siku. Napenda kuona jinsi programu zinavyo tengeneza maisha kuwa rahisi na pia nifuraha kujua jinsi mashine na kompyuta zinavyofanya kazi nyuma ya pazia. Somo hili pia linanifundisha kujihusisha na utaratibu na kutumia logic. Wakati ninaandika kodi au kujaribu kusuluhisha tatizo ambalo linausina na kompyuta Lazima nifikiri hatua kwa hatua niseja nikakosea. Hii inanisaidia pia kwenye maisha kila siku kwa sababu ninajifunza kushughulikia changamoto Kwa mpangilio na siku wakuharakisha bila kupanga.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazetini kwa sababu kwenye mitandao kila kitu kinatokea haraka na ninaweza kujua mambo mapya mara moja. Nimefurahia kuona updates za siasa, michezo na matukio mengine ya kila siku bila kusubiri wakati gazeti itakapotoka kwa sababu gazeti nyingi hutoka keshoye. Pia habari mtandaoni inani inanirahisi sishia kusoma kila mahali kama kwa simu au komputa, jambo linalofanya iwe rahisi hata ni kisafiri au nikiwa na muda kidogo. Kusoma habari mtandaoni pia kuna nifundisha kujua matukio kwa wakati halisi na kueza kuzungumuza na wengine kuhusu mambo ya najitokeza kwa muda ambao umejitokeza.

Ili niwe na uzalishaji mzuri, mimi kitu cha kwanza, mimi hupanga siku yangu vizuri ninapoamka. Natengeneza listi ya kazi muhimu zaidi ni kaweke vipaumbele, kisha nianze na kazi ambazo zinahitaji kushugulikia kwa haraka. Hizi kazi ni kama zile ambazo zinahitaji nguvu, zina muda mchache au zinahitaji akili nyingi. Kwa kupanga vitu viyngu, mimi huwa ninatimiza kazi zaidi bila kuchoka sana au kupoteza muda. Pia, napumzika kidogo katikati ya kazi ili akili ibaki kuwa na nguvu ya kuendelea kufanya kazi. Ni kilala vizuri, kula vizuri na kufanya mazoezi madogo. Inasaidia mwili na akili yangu kufanya kazi kwa ufanisi.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu. Napenda kuzungumza nao, kuuliza ushauri na kusikiliza hadith zao za maisha. Wana uzoefu mkubwa na mara nyingi mawazo yao hunifundisha, jambo ambalo sijui au singelifikiri. Pia wananifundisha nidhamu, heshima na jinsi ya kuishi kwa akili. Zaidi ya hayo, mahusiano ambayo niko nayo na wazee wangu ambayo ni mazuri yananifanya nijisikie nikiwa sehemu ya familia na jamii. Napenda kushiriki na ufuraha na changamoto za maisha na mara nyingi wananisaidia kupata suluhisho la matatizo madogo au makubwa na kunipa msukumo wa kufanya vizuri.

Napenda kuvaa nguo rahisi na zinazofaa kwa hali ya kawaida. Sijali nguo za gharama kubwa au za fashion sana, lakini napenda zile ambazo ni za starehe nafuu na zinazonifanya nijisikie vizuri. Kwa mfano, naweza valia tishirti na suruali za kawaida au shati na jeans. Jambo hili hunifanya nijisikie nikiwa na mtu wa kawaida bila kuwa nina msukumo wa kuangalia au kufanana na watu wengine. Zaidi ya hayo, napenda nguo ambazo zinafaa kwa kila shughuli kama vile kuenda shuleni, sokoni, au kutana marafiki zangu. Nikivaa nguo kama hizi, zi hunisaidia nionekane mzuri bila kupoteza muda au nguvu kujaribu kustahili ngumu sana.

Ndio, napenda kujifunza historia kwa sababu ya kwanza inanifundisha mambo ya iliotokea zamani ambayo bado yanaathiri maisha yetu ya leo. Napenda kusikia hadithi za watu, vita na jinsi jamii zetu zilivyo badilika kwa muda fulani. Hii inanifanya nijue thamani ya kile tunachopata leo na kuzingatia ni nini cha kufanya bora kwa maisha yetu na jamii. Zaidi ya hayo, kujifunza historia kunanisaidia kuheshimu walioshika nafasi zetu na kuelewa changamoto walizozipitia. Hii na nikumbusha kuwa kila hatua ni muhimu na mara nyingine ninaweza kuchukua somo kutoka kwenye makosa waliofanya zamani ili kufanya maamuzi bora sasa. Pia historia ni burudani kwa sababu kila hadithi na mumbu ya kushangaza na kufuraisha.

Kitabu ninachopenda zaidi kinaitwa, 'A Song of Ice and Fire.' Kitabu hiki nakipenda kwa sababu kina hadithi nzuri na tofauti na vitabu vingine nilivyojisomea. Napenda jinsi wakarakta wanavyokuwa wapo na nguvu zao, udhaifu wao na jinsi wanavopanga mikakati. Kila sura inakuwa na mshangao na mara nyingi haieleweki ni nani atashinda au kushindwa. Jambo linalofanya niendelee kusoma bila kuchoka. Kitabu hiki kinanifundisha kuheshimu tafsiri na mbinu za maisha. Njia ambazo wakarakta wanavyopanga kushirikiana au kushindana zinaonyesha kuwa kila hatua ina matokeo. Kitabu hiki kimeandikwa na R. R. Martin. Ndiyo, naweza soma vitabu vingine ambavyo vimeandikwa na kuchapishwa na mwandishi huyu wa kimashuhuri.

Kitendo cha wema ambacho nishawaifanya ni kupatia chakula mtu alikuwa anahitaji chakula hiki. Mtu huyu alikuwa na ulemavu. Nilipenda kufanya hivi kwa sababu ilinifanya nijisikie na furaha ya kweli. Siku hizi maisha ni magumu kwa wengi na ni vizuri kujua kwamba unaweza kusaidia mtu kwa kitu kidogo ambacho unaweza kumsaidia kuhishi vizuri zaidi siku hiyo. Zaidi ya hayo, kitendo hiki cha wema kinanifundisha huruma na kushirikiana na wengine. Wakati naposaidia mtu, ninajua matokeo yake ni makubwa kwake na hiyo, inanifanya nijisikie kuwa sehemu ya jambo nzuri zaidi kuliko mtu mimi mtu binafsi.

Timu ya michezo ninaofuata ni Chelsea. Napenda Chelsea kwa sababu wanacheza kwa mtindo wa kushambulia na kila mchezo wao unakuwa na mvuto mkubwa. Napenda pia kuona wachezaji wa kijituma kwa bidii, kufanya mikakati ya kushinda na jinsi timu inavishirikiana uwanjani. Hii inanifanya nisikia mwenye furaha kila wakati Chelsea inaposhinda. Na hata nikiona wanapoteza, baado nifuraha kufuatilia mchezo wao. Kufuatilia Chelsea kuna nifundisha mambo mengi sana, kwanz kitu cha kwanza kikiwa uvumilivu na matumaini. Kuna wakati matokeo si mazuri, lakini kujua kuwa timu inaweza kurekebisha mambo na kushinda mechi inaofuata kuna nifundisha kuwa si rahisi kuwachwa na changamoto, bali kuendelea, kushirikiana na kujaribu tena.

Napendelea sana sana kuandika kuliko kuongea. Sababu ya kwanza ni kuwa, kuandika kuna nisaidia kufikiria vizuri kabla ya kusema. Wakati ninaandika, ninaweza kupanga mawezo yangu, kuelezea hisia zangu vizuri, na pia kuhifathi maneno yangu kwa njia ambayo mtu mwingine anaweza kuelewa. Kuandika pia ni njia nzuri ya kujieleza, bila kuwa na msukumo mkubwa. Hasa pale unaposikia hofu ya kuongea mbele ya watu. Mara nyingine, kuandika kunanifundisha uvumilivu na umakini. Lazima nichambue maneno yangu, nithibitishe mawazo yangu na kuhakikisha kila kitu kinaeleweka vizuri Jambo hili linafanya kuandika kuwa na mvuto mkubwa kwangu kuliko kuongea.

Ndiyo, napenda kupika. Lakini sipendi kupika kwa sababu ni kazi tu. Bali kwa sababu, nifuraha kujaribu kupika vitu vipya. Napenda kuona jinsi viungo vinavyokutana na kuunda chakula kizuri. Na pia ni furaha yangu sana kuona familia au marafiki wangu, wanapofurahia kile chakula nilichoandaa. Kupika kwangu kunanifanya nijisikia mwenye mawazo mema na mwenye uwezo wa kufanya kitu chenye maana kwa wengine.

Muziki ninaopenda sana sana ni Afropop. Napenda Afropop kwa sababu inanipa amani na nguvu ya ndani hasa wakati maisha yanakuwa magumu. Pili, kwa sababu inanifanya nijisikia furaha, kucheza na kuwa masika bila kuwa na stresi. Muziki kwangu si tu burudani, bali pia ni njia kuelezea hisia na kushirikiana na watu wengine. Ule mwanamziki ambaye napenda sana wa Afropop ni mwanamziki anayetwa Winnie. Wakati nikisikiliza nyimbo zake nzuri, mimi hujisikia mwenye furaha na mimi husahau changamoto nashirikiana na wenzangu kwa furaha. Pia napenda kujaribu nyimbo mpya kila wakati, jambo linaloongeza burudani na kunifanya nione tofauti za tamaduni na mtindo wa maisha wa watu wengine.

Napenda kuwasiliana na watu kwa kutumia maneno ya moja kwa moja, na kuongeza ucheshi kidogo. Sipendi maneno magumu au yanayokuwa ni kama ni rasmi sana. Napenda tu tuzungumze wazi, mtu aweze kuelewa kile ninachomaanisha. Wakati mwingine, natumia memes au video fupi fupi kushirikiana na wenzangu sana sana kwenye mitandao ya kijamii. Hii nafanya mazungumzo yawe ya kawaida na furaha, sio mazito tu.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea mara kadhaa Mara nyingi nilisaidia kupanga matukio shuleni na kuchangia wakati wangu kusaidia watoto wengine au wazee we wenye wanahitaji msaada wangu. Siku jua kwamba kusaidia wengine kungeleta furaha kubwa kiasi hiki. Nikisaidia, ninajua, ninapoona mtu anafarijika kwa kila ninachokifanya, ninajisikia tofauti sana. Wakati mwingine, kazi ya kujitolea ilikuwa ya kupanda miti au kusafisha eneo fulani. Si kazi rahisi kila mara, lakini napenda sehemu ila kushirikiana na watu wengine kucheka pamoja na kuona matokeo kwa macho yangu.

Mimi napendelea kukuwa na ndevu kidogo sio kunyoa kila muda Kwa kweli ninapenda mtindo wa kawaida si ndevu kubwa sana lakini zile ndogo zinanipa sura ya mtu mzima na kidogo ya heshima Napenda jinsi ndevu zinavyoweza kugeuza uso wangu na kueka uso ambao ni wa kawaida lakini tofauti kidogo. Pia kuweka ndevu kunanifanya nijisikia mwenye huru Sijali sana style ya kila siku lakini ni furaha kuwa na watu wakiuliza au kupongeza kidogo mtindo wangu wa asili wa ndevu.

Mimi napenda zaidi kupaka rangi kuliko kuchora. Sijali kama siwezi kuchora vizuri, lakini kupaka rangi kuna nifurahisha kwa sababu kuna uhuru zaidi. Unachagua rangi zako, unapaka kwenye sehemu yoyote, na mara nyingine unachanganya rangi kwa ucheshi. Nyingine ya burudani ambao inafanya akili yangu ipumzike, sio kuhesabu zile proposhoni kama kuchora. Pia napenda kupaka rangi kwa sababu kunanisaidia kuonyesha hisia zangu bila maneno. Wakati napaka rangi kibao au karatasi, inaweza kuwe yenye furaha, kuchanganyika au hata yenye utulivu kidogo na hiyo inanisaidia kueleza vile ninavyojihisi kwa njia ya rangi, kitu ambacho siwezi kufanya kwa urahisi kwa maneno tu.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kijapani naipenda kwa sababu maneno na alama zake ni tofauti kabisa na kiswahili na kizungu na lugha ambazo nazijua. Lugha hii inakaa kuchangamsha akili yangu sana. Inakaa kunipa changamoto nzuri ya kufikiri kwa njia tofauti na pia ni njia ya kuelewa tamaduni tofauti za nchi nyingine. Pia kujifunza kijapani kunakaa kuwa jambo la muhimu kwa sababu linakaa kunifanya nijisikie kama ninagundua jambo jipya kila mara. Kila neno au alama mpya ninayo jifunza ni kama fumbo linalo nifurahisha na kunanifanya ni take kujua zaidi.

Timu yangu ya mpira wa miguu ambao naipenda zaidi ni Chelsea. Niliaza kupenda timu hii nilipokuwa mdogo kidogo. Nilipoona mchezo wa ligi ya mabingwa kwenye TV na kuona jinsi walivyopiga shambulio la haraka na kushinda ushindi wa kusisimua. Kila mara ninapofuatilia mechi ya Chelsea napenda jinsi wachezaji wanavyoshirikia na uwanjani na jinsi kila moja anvyojua nafasi yake. Nina mpango kuendelea kuwa shabiki wa Chelsea kwa sababu kila mwaka wanakuwa na changamoto mpya na mara nyingi mechi kubwa zinakuwa na mshangao wa kupendeza Kumbuka mechi ya mwisho niliyoangalia kikamilifu, walishinda kwa dakika za mwisho na nilikua nikicheka na marafiki zangu hadi tunashindwa kuamini kuangalia Chelsea kwangu si tu burudani, bali pia ni historia ndogo ya kila mwaka ambayo inanikumbusha furaha ya mpira wa miguu.

Programu ninazotumia mara nyingi sana kila siku ni Whatsapp, Instagram na Facebook. Whatsapp ninaitumia kilasiku kuwasiliana na familia, wenzangu na hata baadhi ya walimu wangu. Mara nyingine napenda kutumia voice notes badala ya kuandika ili iwe rahisi na haraka. Instagram na Facebook kwa upande mwingine zinanifurahisha kwasababu napata kuona mambo mapia kila siku. Marafiki pale Facebook huwa wanashiriki picha, video na hata memes ambazo zinanichekesha na kunifunza mambo ambayo sikuwa najua Wad pia huwa natumia karibu kila siku Lakini mimi hutumia maramingi ninapokuwa na kazi au project ya pale shuleni au wakati napanga mambo yangu binafsi Mara nyingi wadi inanisaidia kupanga mawazo yangu au kuandika reporti zilizo za muhimu Kila wakati nikitumia hizi programu napenda kuchanganya kazi na burudani kidogo Sio mambo yawe tu yameshikamana na kuwa ni kama ni kazi ngumu peke yake.

Napenda kutumia muda na familia yangu kufanya vitu vya kawaida ambavyo vinatupa sisi wote furaha. Mara nyingi tunapika chakula pamoja au kula chakula cha joni bila haraka huku tukicheka na kushirikiana hadithi za siku. Wakati mwingine tunacheza michezo midogo ya ndani au kutazama tv pamoja na mara nyingine ni safari ndogo kuenda bustani au msituni ili kubadilisha mazingira. Pia napenda kutumia muda wangu na familia yangu kwa kuzungumza na kusikiliza kila mmoja. Wakati moja wa ndugu zangu wanapokuwa na shida kidogo au wanahitaji ushauri, napenda kuwa karibu nao. Hii inanifanya kila mtu ajisikie kuwa sehemu ya familia, sio tu kwa sababu ya damu, bali kwa sababu tunaelewana na kushirikiana kwa pamoja.

Sipendi kuvaa vipuli mara nyingi, lakini mara nyingine napenda kutumia vipuli ambapo kuna sherehe au tukio maalum. Kwa kawaida, napenda nguo rahisi na starehe, lakini vipuli vinaongeza style kidogo na kunifanya nijisikie tofauti. Kwa mfano, mara ya mwisho nilivaa vipuli ilikuwa shereha kuzaliwa kwa ya rafiki yangu na nilijisikia fresh na tofauti kidogo na kawaida. Pia kuvaa vipuli kuna nijifanya nijisikie mwenye kujaribu vitu vipia kwa mara mingi. Sijapenda kila siku lakini nifuraha pale ninapochanganya rangi au mundo wa vipuli na nguo za kawaida na watu wengine wanaponipa koment ndogo za kupendeza Hii nafanya vipuli kuwa burudani kidogo bila kuwa mzigo wa kila siku.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni kuzaliwa kwa mwanangu. Siku ile alipozaliwa ilikuwa ya furaha isiyoelezeka. Nilijua maisha yangu hayatafanana tena. Nilishuhudia mtoto wangu akianza kupumua kwa mara ya kwanza na kila kitu kilionekana kuwa kamili. Hata changomoto zote za maisha zikawa ndogo kidogo wakati ule. Kila mara nikiangalia mwanangu, ninakumbuka siku ile na furaha ya kweli na mshangao. Haijalishi kama nimeshikana na kiasi gani au kama na changamoto gani. Tukio hilo, hunifanya nisahau kila kitu na kuzingatia familia yangu kwanza.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kutumia mtandao na video za mafunzo. Kwa mfano, mara nyingi natafuta makala au video za jinsi ya kufanya kitu fulani, kama vile kupika chakula kipya, kujua habari za sayansi, au hata mbinu mpya ya kucheza michezo. Kupitia utafiti huu mtandaoni, ninaweza kuona njia tofauti za kufanya jambo na kuchaguwa inanifa zaidi. Pia, kujifunza kwa mtandao kunanisaidia kujua kile kina chotokea sana duniani, na kupata mbinu bora za maisha. Mara nyingine napata kuona watu wakiunda mafunzo kwa hatua kwa hatua. Na hii inanifanya niwe na uhakika wa kufanya jambo vizuri bila kushindwa.

Uwezo ningeopenda kuwa nao ni uwezo kusaidia kila mtu bila shida yoyote. Ningependa niweze kuweza kutuoa msaada pale mtu anapohitaji. Iwe ni chakula, ushauri, au hata kitu kidogo cha furaha. Napenda kufikiria hali ambapo mtu anapitia shida na naweza kusaidia mara moja bila matatizo. Ni furaha isiyo nakifani kuona mtu anaposimama tena kwa msaada wangu. Uwezo huu ungenifanya kujua hinsia za wengine vizuri zaidi. Ningependa kila mtu ajisikie kuwa si pekee yake na kwamba kila wakati kuna mtu anayeweza kumsaidia Hii ingekuwa sio tu furaha yangu binafsi Bali njia ya kuona jamii zetu zikiwa na mshikamano na heshima kwa kila mmoja.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa ingekua changamoto kidogo. Siku ile ningelela kidogo zaidi ya asubuhi, kisha kutumia muda na familia au kucheza mcheza ya kawaida, badala ya kukua kwenye simu au kwenye TV. Labda ninge soma kitabu, kuandika, au hata kutembea nje kidogo kutazama mazingira na watu wakifanya shughuli zao. Kwangu, siku bila teknolojia ingekua njia kupumzika na kutuliza akili. Mara nyingine ni furaha kuona dunia tofauti bila kuangalia simu kila dakika na hata kuzungumza na wenzangu uso kwa uso. Ingekua changamoto kidogo kufuatilia habari, lakini hiyo ingekua sehemu ya furaha na kujifunza jinsi ya kushugulika bila kuingiliwa na teknolojia.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa kulegea kidogo na kusikiliza kwa makini. Sijapenda kuhasira au kukerwa haraka. Badala yake, nasikiliza kile wanasema na kujaribu kuelewa mtazamo wao. Mara nyingine maoni yao huniweka kwenye mtazamo mpya au kunifundisha kitu kipya ambacho sikutambua awali. Pia, napenda kuzingatia maoni ya rafiki au mtu ninayemwamini zaidi. Lakini sijakata tamaa pale wapo wengine wanaponikosoa kidogo. Hii inanifundisha kuwa mtu hawezi kufurahishwa na kila mtu lakini inaweza kutumia maoni hayo kuboresha kile ninachofanya na kuendelea kuwa bora.

Ndio, mara nyingi nanunua vitu kutumia simu. Ni rahisi sana, hasa kama sina muda wa kuenda sokoni au madukani. Kwa mfano, napenda kutumia simu kununua chakula, kununua airtime, au hata kulipa madeni madogo ya kule shuleni ya kazini. Mara nyingine, napata kushangaza jinsi kitu kitu kinavyopatikana kwa urahisi sana kwa kutumia simu na mtandao. Pia ninapenda kutumia simu kununua kwa sababu inarahisisha kulipa kwa njia salama. Huwezi kuwa na fedha nyingi mkononi kila wakati na simu inasaidia pia kueka rekodi ya malipo. Hii inanifanya nijisikie salama na mara ingine napata kuona historia ya manunuzi yangu ili kujua nimepata nini na lini.

Mimi hupenda kusherehekea sikukuu kwa njia ya kawaida. Kwa mfano, pasaka na krisimasi ni siku ambazo familia inakusika kusanyika pamoja, tunapika chakula kitamu, kula pamoja na kucheka bila haraka. Mara nyingine tunapanda ngoma kidogo au kucheza michezo ya familia ili kuongeza furaha. Hasa watoto wanapokuwa karibu nawacheka sana. Pia napenda kusherehekea sikukuu kwa kujenga kumbukumbu ndogo. Tunapokuwa familia au marafiki. Mara nyingi tunapiga picha kidogo, kushirikiana na wenzetu, au hata kutuma ujumbe na marafiki wengine walioko mbali.

Kwa maoni yangu, kazi na maisha ya kibinafsi ni vitu vinavyohitaji mpangilio wa busara. Kwa mfano, napanga muda wangu wa kazi mapema asubuhi ili nikamilishe majukumu muhimu kabla ya kuenda kwa familia au kushughulikia mambo ya kibinafsi. Hii inanisaidia kutochanganyikiwa na kuhakikisha kwamba kazi haina kuingilia burudani au muda wangu niliotenga wa familia. Napenda pia kueka mapumziko madogo na mipaka. Hata kama kazi ni nyingi, napanga muda wa kupumzika, kula vizuri na kushirikiana na familia. Hii inasaidia akili yangu kuwa freshi na mwili wangu usiwe na mawazo mengi. Mara nyingine nacheka au kuzungumza na marafiki, jambo linalo ongeza furaha na nguvu ya kuendelea na majukumu ya kazi bila kuchoka.

Ushauri ningeopenda kumpa mtu mwingine ni kuwa na subira na kushirikiana na wengine. Mara nyingi watu wanapoharakisha mambo au kushugulika bila kupanga, wanapata matatizo ambayo wangeweza kuyakwepa. Ningesema pia ajifunze kusikiliza wengine kabla ya kufanya uamuzi kwa sababu mara nyingi wengine wanaweza kuona tatizo kwa mtazamo tofauti ambao unaweza kuwa msaada mkubwa. Pia, ningemshauri mtu mwingine ashirikiane na wengine kwenye furaha na changamoto. Si kila kitu kipo kwa nguvu zako peke yako. Familia, marafiki au hata wenzako wa kazi wanaweza kusaidia unapokuwa na shida. Wakati mtu anashirikiana na wengine, maisha yanakuwa rahisi na furaha inazidi kuongezeka. Zaidi ya hayo, ningemshauri mtu mwingine kujua thamani ya muda. Watu wengi hupoteza muda kwa vitu vidogo ambavyo havina maana hata kidogo. Na mara nyingine muda unaishi bila kuona matokeo. Kutumia muda vizuri kueka vipaumbele na kushugulika na mambo muhimu kwa wakati unahofaa ni jambu ambalo linafanya maisha kuwa rahisi na enye furaha.

Nchi naopenda kutembea ni nchi ya ufaransa. Nchi hii nimeiona mara nyingi sana kwenye televisheni na nahisi kuwa ni nchi yenye mvutio mkubwa sana. Naipenda kwa sababu kila kona inahistoria na utamaduni wa kipekee. Napenda kuona majengo ya zamani na miji midogo yenye mitaa ya kupendeza. Pia, nilisikia kuhusu chakula chao kizuri kama vile croisant na ningependa kujaribu kila kitu pale ili kufurahia utamaduni wao kikamilifu. Mara nyingine napenda kufikiria jinsi ningekua kusherekea siku fulani ufaransa, kutembea mta kama ule wa paris au kuona jijila bordeaux na mashamba ya divai. Napenda pia kufikiria kuzungumza na watu pale kuona jinsi wanavyoishi kila siku na kupata hisia halisi za maisha yao.

Ningependa kurudi ujana kidogo, hasa siku ambazo nilicheza na marafiki bila kuwa na wasiwasi wa kazi, au shule, au mambo mengine. Napenda kukumbuka jinsi tulivyokuwa tukicheka mpaka jioni, kucheza michezo ya kawaida na kushirikiana bila kuchukua mambo kwa uzito. Hizo siku ziliwahi kuwa na furaha isiyo na kikomo. Pia ningependa kurudi ujana ili nijifunze kutokana na maisha yangu. Kuna mambo niliyoafanya bila kufikiria matokeo na ikiwa ningepata nafasi ningefanya tofauti. Sio tu kurudi kwa sasa, bali kurudi na akili yangu ya sasa ili kufanya mambo bora zaidi.

Nimeweza kuenda kwenye tamasha la muziki mara katha. Nakumbuka nilipokuwa na marafiki wangu tulikusanyika tukasafiri kwa gari kuenda kwenye tamasha la usiku. Tukicheka na kuimba pamoja na wimbo tulilopenda. Hali ya watu wengi, mwanga na sauti ya muziki, ilifanya hali kuwa ya furaha sana. Na mara nyingi niliishia kucheka na kushirikiana na watu wasiojulikana, lakini wenye furaha sawa na yangu. Pia, tamasha lilifunza kujua jinsi watu wanavyoshirikiana kwa furaha. Watu wanacheka, kuimba na kucheza bila aibu, jambo linaloongeza hisia ya umoja na mshikamana. Kwa kweli, sio furaha ya burudani tu, bali pia ni uzoefu wa kuona jinsi muziki unavyoweza kuunganisha watu wa ina zote.

Kazi ya ushirikiano na wengine mimi huwa naifanya kwa kuelewana na kusikilizana. Kabla ya kuanza kazi yoyote, napenda kila mtu afahamu jukumu lake na ni nini kinachotarajiwa. Tukifanya miradi shuleni au kazini, kila mtu anaweza kutoa mawazo yake na kila mawazo huzingatiwa. Hii inafanya kazi iwe rahisi na watu wote wajisikie sehemu ya timu. Napenda pia kutumia uwezo wangu kusaidia wengine pale wanaposhindwa au kuhitaji msaada. Wakati mwingine wenzangu wanapata changamoto kwenye sehemu fulani ya kazi na mimi hupanda kidogo kutoa msaada au kushirikiana mbaka kila kitu kimalizike.

Napenda kufanya mambo tofauti na marafiki zangu, lakini zaidi napenda kutembea pamoja au kuenda kwenye sehemu za burudani. Mara nyingi tunakuenda kwenye bustani, mtawa manunuzi au hata kutazama filamu kwenye sinema. Kila mara tunacheka kushirikia na hadithi za kuchekesha na kushugulika na mambo madogo ya kila siku. Jambo linalofanya muda uende haraka. Napenda pia kufanya vitu vya mikono au michezo midogo pamoja na marafiki zangu. Tunaweza kucheza mpira, kujaribu gemu fulani au hata kupika chakula kidogo pamoja. Hii inatufanya tushirikiane, tuwe karibu na kujenga kumbukumbu nzuri ambazo hatutasahau haraka. Zaidi ya yote napenda kutumia muda wa marafiki wangu kujifunza vitu vipia. Wakati mwingine wenzangu wanakuja na mambo mapya ya kufanya ambayo siku najua kama projekti ndogo au shughuli ya kujitolea na maranyingi napata kujifunza jambo jipya. Hii nafanya urafiki siyotu burudani, bali pia njia kujenga ujuzi na kujua thamani ya kushirikiana na wengine.

Kila jioni kabla ya kulala, napenda kupumzika kidogo na familia yangu. Mara nyingi tunakula chakula au kunywa chai pamoja, kisha tunazungumza kuhusu mambo yaliyotendeka siku hiyo. Hii inafanya nisahau, zile changamoto za siku na kuingia usingizini nikiwa na akili tulivu. Pia mara nyingi napenda kuandaa mambo yangu ya kesho. Kwa mfano, ninaweza weka nguo za kesho, kuangalia kazi inayopaswa kufanya au kuandika kwenye kijitabu changu mawazo yaliyo tendeka. Hii inanikusudia kuwa tayari na kuepuka machafuko ya asubuhi.

Mkate ninaopenda zaidi ni mkate wa ngano wa kawaida. Napenda jinsi unavyokuwa laini, ndani na kidogo krispi juu. Unaweza kula kwa vitu vingi sana kama vile jamu. Kila asubuhi nilipoanza na mkate huu, napata nguvu kidogo ya kuanza siku na mara nyingine hua na mudi nzuri bila sababu kubwa. Pia, mara nyingine napenda kujaribu mikate tofauti kama wa mahindi au wa ngano mchanganyiko kidogo. Nifuraha kuona ladhaa tofauti na kujaribu njia tofauti za kula mkate kama supu au mchuuzi mzuri.

Chumba ninacho kipenda zaidi ni chumba changu cha kulala. Nakipenda kuwa na mpangilio rahisi na safi, kitandacho laini na pazia la rangi tulivu linalofanya nionekane tulivu kila ninapoingia. Kila mara napokuwa chumbani hapa, mimi hupumzika na kusoma kitabu au kuandika mawazo yangu bila usumbufu wote. Napenda pia kuwa na picha ndogo za familia na marafiki ndani ya chumba hiki. Zinanifanya nijisikie karibu na wale ninaowapenda na kila wakati nikiona picha napata furaha kidogo Chumba hiki sio tu mahali pa kulala, bali ni sehemu ya furaha na utulivu wa akili Mara nyingine, napenda pia kuchanganya vitu vidogo vya burudani chumbani kama redio au muziki wa kupumzika.

Hupenda kufanya kazi na wengine zaidi kuliko kufanya peke yangu. Hasa pale kazi inapokuwa ni kubwa au inapohitaji mawazo mbalimbali. Mara nyingi tukishirikiana na watu wengine, kila mtu anaweza kutoa wazo lake, kushirikiana kwa pamoja, na kumaliza kazi haraka zaidi. Kwa mfano, tulipokuwa na projekti pale shuleni, wenzangu wali nisaidia kupanga na kuandika sehemu ya kazi, na mwisho kazi ikawa nzuri zaidi kuliko kama ningeifanya mimi peke yangu. Kufanya kazi na wengine pia kunanifundisha uvumilivu na umuhimu wa kushirikiana Wakati mwingine wenzangu wanachelewa au wana mawazo tofauti Lakini kujua jinsi ya kusikiliza na kuoanisha mawazo yote kuna fanya kazi kufanikishwa bila matatizo.

Chakula cha jadi ninachopenda zaidi ni wali wa nazi. Napenda jinsi wali unavyokuwa laini, mzito kidogo na una ladha nzuri ya nazi. Mara nyingi, napenda kula wali huu jioni na mboga ya majani au nyama kidogo. Jambo linaloongeza furaha ya chakula na kufanya kila kitu kuwa tamu zaidi. Wali wa nazi pia unanifundisha kumbuka ladha za zamani. Kila mara nilipokuwa mdogo, familia yangu ilipika wali wa nazi, sana sana wakati wa sherehe. Na hisia hizo zinaleta kumbuku nzuri za familia, ushirikiano na kutokuwa na upungufu Hii inanifanya kila mara nikipata wali wa nazi, nijisikie karibu na familia na kusherehekea urithi wa chakula chetu Mara nyingine napenda kujaribu ladha kidogo tofauti kwa kuongeza mboga mpya au samaki kidogo. Hii inafanya chakula kuwa cha kawaida sio tu bali pia burudani kidogo na njia kushirikiana na familia au hata marafiki wenzangu.

Mimi napenda upepo wa kawaida zaidi kuliko ac. Napenda jinsi upepo wa asili, unavyopita taratibu kwenye uso, hasa asubuhi au jioni, na unafanya moyo upumzike kidogo. Kwa kweli, mara nyingine napenda tu kukaa kando ya dirisha lililo wazi na kusikiliza upepo ukipiga kwenye miti au majani. Upepo wa asili wanifanya nijisikie karibu na mazingira. Unahisia tofauti na kushugulika na maisha kuliko ac. Kwani unajua unapata kitu cha asili na siyo kibireki kidogo chenye kimetoka pale kwenye umeme. Mara nyingine napenda kuwa nje upepo ukipita na kuzungumza na wenzangu au familia. Jambo linaloongeza furaha kidogo na sio ya kawaida.

Kipawa changu ni kipawa cha kuchora na kuandika. Napenda kuonyesha mawazo yangu kupitia michoro midogo au kuandika hadithi ndogondogo. Mara nyingine napenda kuchora picha za mazingira, liwe la kuta au hata watu. Jambo linalonifurahisha na kunifanya nijione mwenye akili timamu. Kuandika hunisaidia kueka mawazo yangu safi na kuelezea hisia zangu. Wakati mwngine napenda kuandika hadithi fupi za kufikiria mambo tofauti kama vile mashujaa waliokuwepo hapo zamani Kipawa hiki kinafanana na kujifunza mambo mapya Wakati nachora au hata kuandika Napata furaha ya kujifunza mbinu mpya au kusoma maneno mapya ambayo naweza kuyatumia siku za usoni.

Manthari nzuri zaidi ambao nimewai kuona ni mchana wakati jua lilipozama kando ya bahari ya hindi. Nilikuwa na marafiki kwenye puani na rangi za jua zikichanganyika na maji zilikuwa za kushangaza mno. Mara zote nikiwa pale napenda kukaa chini ya mti wa kivuli kusikiliza mawingu na kuangalia uwingu unavyopita taratibu. Manthari ya mlima pia uliofunikuwa na theluji niliona nilipokuwa safarini mashambani ilikuwa ya kushangaza na ya kufurahisha. Nilipanda kidogo na kuangali mbali, upepo wa baridi ukipita na nilijisikia huru na tulivu ni moja kumbukumbu ambazo sitaweza kusaha.

Nilipokuwa mtoto mdogo, nilipenda zaidi kucheza mpira wa miguu na wenzangu kwenye mtaa. Tulitengeneza milango midogo kwa kutumia mabenchi au mabaki ya mbao na kila mechi ilikuwa na shauku kubwa. Mara nyingi tulicheka sana, tukapiga kelele na hata wakati tulipokuwa tunashindwa, bado tulifurahia kila dakika. Kila mchezo ulikuwa tofauti na mara nyingine tulitengeneza kanuni zetu za kucheza kulingana na idadi ya wachezaji waliopo. Pia nilipenda kucheza michezo ya kale ya shule kama vile pikipiki na gofu hizi zilikua mchezo rahisi lakini zinachangamsha akili na nguvu yetu Mara nyingi tulijikusanya wachezaji wengine kutoka vitongoji jirani na hivyo tukawa na marafiki wapya kila mara Hili ilinifundisha kushirihikiana, kucheka pamoja na kudumisha ushirikiano wa kijamii hata tukiwa wadogo Nilipenda pia kujaribu vitu vipya bila kuogopa Mara nyingine nilijenga makazi ya watoto wadogo kwa kutumia mabaki ya mbao au hata kujaribu mbinu za uchongaji kidogo kwa kutumia rangi. Nilijifunza jinsi ya kutumia vitu vilivyo karibu na mimi na kufanya kitu cha furaha. Hili ilinifundisha ubunifu na jinsi ya kufikiria kama watu ambao si wale wengine.

Ndio, nimewahi kushiriki mashindano mara kadha, hasa pale shuleni na kwenye mitaani. Mara nyingi ilikuwa michezo ya mpira wa miguu au mashindano ya kuimba na kucheza ngoma. Niliposhiriki kila kitu kilikuwa na shauku kubwa. Kutoka kwa mazoezi ya mapema, kushirikiana na wenzangu, hadi shangwe pale tuliposhinda au hata kushindwa kwa heshima. Kushiriki mashindano kulinifundisha kushirikiana na kuzingatia mipangilio. Hakuna mtu aliyeweza kufanikisha kitu peke yake, bali kila mmoja alikuwa na jukumu lake na alilijua vyema. Hii ilinifundisha umuhimu wa timu na jinsi kila mmoja anavyoweza kuongeza dhamani yake pale inapohitajika.

Zoea nzuri nililojenga ni kusoma kila siku kabla ya kulala. Nilianza zoea hilo utotoni nikiona kuwa kuna saidia akili yangu kupumzika baada ya masomo na pia kuna nifanya ni jifunze maneno mapya au hadithi nzuri. Mara nyingine napenda kuandika mawazo yangu au kuandika dayari kidogo baada ya kusoma, jambo linalonifanya ni kumbuke kila kitu vizuri. Zoea hili limenifundisha kuzingatia muda na kupanga mambo vizuri. Sio lazima niweke muda mwingi, lakini hata dakika 20 au 30 ya kusoma kila jioni inafanya tofauti kubwa. Nimeona kuna wakati naendelea na zoezi hili, nikiwa shuleni au kazini, akili yangu inafanya kazi vizuri na ninaweza kuelewa mambo haraka zaidi.

Muda wangu wa mwisho wa siku napenda kuutumia kupumzika kidogo na kufikiria. Baada ya kazi au shule, mara nyingi na kaa chini nikikunywa chai kidogo au maji na kuangalia ni mambo gani niliyofanya vizuri siku hiyo na nini kinahitaji kuboreshwa kesho. Hii inanisaidia kuingia usingizini nikiwa na akili tulivu. Mara nyingine pia napenda kutumia muda huu kusoma kitu kidogo. Inaweza kuwa kitabu, habari za siku, au hadithi ndogo. Jambo lina nifundisha maneno mapya na kunipa burudani. Hii inafanya muda wa mwisho wa siku usiwe bure, bali uwe na maana na furaha kidogo ya kujifunza. Wakati mwingine, napenda kutembea kidogo au kusikiliza upepo ili kupumzika mwili. Hii inanisaidia kupata usingizi mzuri, kuondoa changamoto ya siku, na kuamka kesho nikiwa na nguvu na moyo safi. Muda huu muhimu kwangu kwani unanisaidia kutengeneza amani ndani yangu kabla ya kulala. Na wakati ambapo nimechoka zaidi, mimi huingia kwenye mitandao ya majamii kujumuika na wengine na kuangalia fununu ya mambo ambayo yametendeka siku hiyo.

Ninapokuwa naanza kazi, mimi hupenda kuangalia orotha ya majukumu yangu kwanza. Hii inanisaidia kujua ni kazi gani ni muhimu zaidi na ni ipi inahitaji kufanywa mara moja. Mara nyingine, napanga muda wangu kwa kuchukua hatua kwa hatua ili kuepuka kuchanganyikiwa au kusahau jambo lolote. Baada ya hapo, napenda kuzungumza na wenzangu ikiwa kuna kitu kinahitaji kueleweka au kushirikiana. Hii nafanya kazi kuwa rahisi, kila mmoja anajua jukumu lake na tunakuwa tayari kushugulikia na changamoto yoyote. Kwa kweli, kushirikiana mwanzo wa siku kunafanya kila kitu kuenda vizuri. Mara nyingine pia naweza kuzingatia hali yangu ya binafsi, kama vile kunywa maji, kupumzika kidogo, au hata kusikiliza muziki mdogo wa kufurahisha akili. Hii inanisaidia kuingia kwenye kazi nikiwa na mood nzuri na akili tulivu. Jambo linaloongeza ufanisi na furaha katika kufanya majukumu yangu.

Kabla nishambulie tatizo kazini, mimi, kitu cha kwanza mimi hufanya ni kulielewa vizuri. Mara nyingi nasikiliza kila mtu anayehusika au kuchunguza taarifa zote kabla ya kufanya kitu. Hii inanisaidia kuhakikisha kuwa sihitaji kurudia kazi au kufanya maamuzi kwa haraka bila kuzingatia matokeo. Baada ya hapo, napenda kupanga hatua za kutatua tatizo. Kwa mfano, naweza gawanya kazi ndogo ndogo, kushirikiana na wenzangu pale inapohitajika, na kuhakikisha kila hatua inafuatwa vizuri. Hii inanisaidia tatizo kuondolewa haraka na kwa usahihi, badala ya kuwa changamoto kubwa. Kwote, mara nyingine napenda kuangalia kama tatizo linaweza kuondolewa kwa muda mrefu. Siyo tu kusuluhisha tatizo la sasa, bali pia kuhakikisha linazuiwa kutokea tena. Hii inahitaji subira, uvumilivu na kushirikiana na wenzangu ili kila kitu kiende vizuri bila kurudia makosa yale yale.

Ninapo shughulikia wateja, napenda kwanza kusikiliza kwamakini mahitaji yao. Kila mteja na mtazamo tofauti na tatizo lake, kwa hivyo, nasikiliza kwa uangalifu ili kuelewa kilicho muhimu na kisha kutoa suluhisho linalofaa. Hii inasaidia kuepuka mkanganyiko na kuhakikisha mteja anarithika. Pia, napenda kuwa na subira namkaribisha kwa heshima. Mara nyingi wateja wanauliza maswali au wanahitaji muda kuelewa jambo na mimi napenda kuwa na tabia kuepuka hasira Hii inafanya mteja ajisikie huru kuuliza na mara nyingine napata kujenga uhusiano mzuri naye Zaidi ya hayo, mara nyingine napenda kutafuta njia kuongeza furaha ya mteja Kwa mfano, kutoa ushauri wa ziada au kubadilisha kidogo huduma ili iwe rahisi kwake.

Ningependa kujifunza kupika vyakula tofauti vya kitamaduni. Napenda chakula na ladha mpya na kujua jinsi ya kuandaa vyakula vya nchi mbalimbali ingekuwa furaha kubwa sana kwangu. Ningependa kuanza na vyakula rahisi nakisha kujaribu venye changamoto zaidi ili kuongeza ujuzi wangu kidogokidogo bila kuchoka. Ningependa pia kujifunza lugha mpya. Hii ingeniwezesha kuzungumza na watu kutoka sehemu tofauti kuelewa utamaduni zao na hata kupata marafiki wapya. Lugha sio tu maneno, bali pia ni njia ya kuelewa dunia na watu wanamoishi ndani yake. Ya mwisho, ningependa kujifunza michezo au mbinu mpya ya kufanya mazoezi. Hii itanisaidia afya yangu na pia kunifanya nijisikie kuwa mwenye maadhili mema kila siku. Kufanya jambo jipya la kimwili mara nyingi huongeza furaha na nidhamu binafsi. Jambo linalo nifaa sana kila siku.

Ndio, napenda muziki wa jadi sana. Napenda jinsi unavyoweza kuleta hisia za furaha au tulivu bila maneno mengi. Hasa vile vya mashambani au vijijini. Mara nyingi napenda kusikiliza tarumbeta, ngoma au marimba na kushirikiana kucheza kidogo na marafiki au familia. Pia, muziki wa jadi unanifundisha kukumbuka historia na utamaduni wetu. Wakati napokwenda kwenye sherehe za kijamii au tamasha ndogo, Napata kuelewa wimbo ulivyotokana na tamaduni za wazee na mara nyingine napata kujua maana ya kila wimbo.

Namkumbuka mwalimu alieitwa mwalimu kamau. Nilimpenda kwa sababu alikuwa na subira sana na alijua jinsi ya kuelezea masomo kwa njia rahisi. Mara nyingi alitumia mifano ya maisha ya kila siku. Jambo lilonifanya kuelewa masomo vizuri zaidi kuliko kujaribu kukumbuka neno kwa neno. Nakumbuka alivyokuwa mchango mkubwa kwa uongozi wa darasa. Alisababisha darasa letu kushirikiana, bila kubishana na kujaribu kila kitu kwa bidii. Mara nyingi alitupa changamoto ndogo ndogo za kujifunza zaidi na hiyo ilinifundisha kujituma na kushirikiana na wenzangu Zaidi ya hayo nakumbuka tabia yake ya kucheka na kuhamasisha Hata wakati tuna matatizo madogo au tunapoteza alama fulani alitufundisha kuwa kushugulika kwa bidi ina mtazamo chanya ni muhimu zaidi kuliko kulalamika.